Mimi napenda kujifunza ujuzi wa kuagizisha mizigo kutoka China. Huu ujuzi ni muhimu kwangu kwa sababu mimi nina biashura ya vyombo na inavyo julikana kwamba China. Ni sehemu ambayo, yani wamewekeza sana katika viwanda kwa kuprojuzi bidhaa mbali mbali. Kuagizisha mimi mwenyewe kwangu itakua ni muhimu kwa sababu itakua inanipunguzia cost za kuagiza. Yes, nilishawahi kujalibu, mala kadhaa, kuagizisha, lakini maranyingi nilifeli, nilitapeliwa kwa kuamini watu wengine. Napenda kujifunza kwamba the way ambavyo nitakupo na agizisha, ni napata wale supplier direct, ambao nitakuwa nalipia na kupata mizigo yangu on time, nisianze tena kusumbuana tena na watu. Na wakati mzuri ambao mimi naisi kwamba naweza kufanya hii kitu nipale nitakapo kuwa niko stable. Nikimanisha kwamba nikiwa na uchumi ambao ni mzuri ambao utaniwezesha mimi kufanya hichi kitu.

Huwa najihisi vizuri ninapokuwa nafanya wasilisho lolote lile Either ni la topic fulani au ni ya mada tuseme mada fulani. Huwa kikubwa zaidi ninachoangalia katika ilo wasilisho huwa najitahidi sana. Kuwa confidence yani niwe najiamini. Ili niwezekufanya wasilisho ilo zuri sana. Ko niivyo.

Cha kwanza ninachofanya, ninapokuwa naanza kazi. Kwanza ni kumuomba mwenyezi Mungu, anisimamie katika kazi hizo ambazo nakwenda kuzifanya. Anipe nguvu, anipe nguvu, anipe akili na maarifa ya kwenda kufanya kazi zangu zote za siku hio.

Wiki yangu ya kazi, huwa naanza kupanga ratiba zangu za kazi. Mfano kazi za leo jumatatu, jana jumapili ndo niliweka ratiba zangu kwamba leo jumatatu. Nikifika ofisini, nitafanya nini, kama ni kwenda kuchukua mzigo, kama nikupiga mahesabu, huwa na panga ratiba zangu za kazi, mapema sana. Kwa ndani ya wiki nzima najua kwamba jumatano nitaenda kufata mzigo wa kuleta dukani. Jumamosi nitafata mzigo wa kuleta dukani. Hivo ndo huwaga napanga ratiba zangu za kazi.

Mimi ndiyo, huwa napenda kujaribu vyakula vipya, vyakula vipia vinakuwa nifundisha baadhi ya vitu mbali mbali mfano. Huwa napenda kujaribu chakula kipya, pia kama vile kinasaidia kwenye afya, labda kina vitamini fulani, kina maadini, labda fulani huwa napenda kujaribu.

Programu ambayo huwa naitumia kila siku kwenye simu yangu ni application ya programu ya WhatsApp, programu ya Instagram na Google. Hizi ni programu ambazo kila siku. Lazima niwe nazitumia katika simu yangu.

Huwa nasherekea mwaka mpya na familia yangu kwamba tunakaa, tunamshukuru Mungu, tunakaa, tunafurahia, tunakunywa, tunakula. Hivyo, ndo mwaka mpya mimi na familia yangu tunavyousherekea. Eidha tusherekee tukiwa nyumbani au tuamue kutoka kwenda tu sehemu kwa ajili ya kufurahia.

Mimi napenda zaidi kununua vyombo. Mimi napenda sana vyombo ni mtu ambaye kwangu napenda sana vitu vizuri kama vyombo yani sahani nzuri ambazo zina shepu tofauti tofauti, vikombe vizuri na mara nyingi sana huwa napenda kununua vyombo kwa sababu ndo kitu ambacho nakipenda.